Naam, napenda kuchora na kupaka rangi, lakini sifanyagi wakati mwingi ninapenda Ninapochora au kupaka rangi, nahisi utulivu wa akili na huru kwa kueleza mawazo angu yangu bila maneno ni njia nzuri ya kupa ya kupanguza msongo wa mawazo na kuamsha ubunifu Rangi hunisaidia kueleza hisia tofauti, furaha, amani au hata mawazo ya kina Wakati mwingine nachora kwa ajili ya burudani tu Silazma iwe kazi kamili kamifu kamilifu Bali ni mchakato mwenye unaonipat unaniparaha na kunifanya nijiskie vizuri Mimi hupaka rangi lakini si mara kwa mara.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu wakaribu Kwa sababu huwa tunaelewana na kufurahia na pamoja bila masharti kucheza nao hunipa furaha na kunisaidia kusahau mawazo ya kazi au changamoto za kila siku wakati mwingine tunacheza michezo ya kawida ya kufurahisha kuzungumza au hata kushiriki shuguli ndogo kama kutembea au kusikiliza muziki Pia napenda kucheza na watu wanaonifanya nijisikie huru na kukubalika kwa sababu burudani huwa tamu zaidi ukiwa na mtu wanaokupa amani Kuna nyakati pia napenda kuchuza peke yangu hasa pale ninapotaka utulivu wa mda wakujitafakari lakini kwa jumla kuchuza na watu ukakaribu hunifanya nijisikia mwenye furaha na nguvu mpya Ninapenda kusana kucheza na marafiki.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu hunichochea kufikiria zaidi na kunipeleka kwenye ulimwengu tofauti na wakawaida. Hadithi hizi huwa na mambo husisimua, mafumbo na ubunifu mkubwa. Jambo linalonifanya nibaki makini na kukata kujua kinachoendelea baadaye. Pia hunisaidia kupanua mawazo, kuona maisha kwa mtazamo tofauti na wakati mwingine hunifundisha mafunzo ya kina kupitia visa visivyo vya kawaida.

Ndiyo ninakumbukumbu nzuri za shule ambazo hunifanya nicheke na kufurahia pale ninapozikumbuka Kwa mfano nakumbuka wakati wakucheza na marafiki katika mapumziko michezo ya shule na starehe ndogo za darasa Pia nakumbuka walimu ambao walinifundisha kwa ustadi na moyo wa huruma na jinsi tulivyoshirikiana kwa furaha kwenye miradi ya darasa au maonyesho ya shule Kumbukumbu hizi pia zinahusisha siku za kuandika mashairi kushiriki hadithi na kupata zawadi ndogo kwa jitihada nzuri. Zaidi ya yote nakumbuka marafiki wa kweli na furaha tuliyoshiriki pamoja. Ni jambo linalonifanya nihisi nostalijia na kutaka kurudi nyuma kidogo katika wakati huo. Shule ilikuwa si tu mahali pa kujifunza bali pia mahali pa kucheza kujenga urafiki na kujipanga kwa maisha Ninapenda na kumbukumbu za shule na marafiki na pia walimu wangu.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa.Mara nyingi huitumia kuwasiliana na marafiki, familia au wenzangu kupitia simu ujumbe na mitandao ya kijamii.Pia huitumia kufuata habari muhimu, kujifunza vitu vipya na kusoma au kutazama maudhui ya elimu na burudani Zaidi ya hayo, simu hunisaidia kujipanga ratiba zangu, kusikiliza muziki na wakati mwingine kupumzika au kutazama video au kusoma hadithi.Kwa jumla, simu ni chombo muhimu kinacho nisaidia ku unganika na watu, kujifunza na kuraihisisha maisha ya kila siku Ninapenda simu yangu sana, niko na iPhone.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu maramoja kwa siku hasa usiku kabla ya kulala au asubuhi mapema Hii hunisaidia kuhakikisha betri ikokamili na ikotayari kunisaidia kwa shughuli zote za kila siku za siku nzima kama mawasiliano kazi kusoma au burudani Hata hivo kuna siku ambazo ninatumia kifaa sana kwa mfano kutazama video kutumia mitandao ya kijami au kufanya kazi mitandaoni na wakati kama huo naweza kuchaji mara mbili kwa siku ilikifaaki sizime ghafla. Ninajaribu pia kutunza betri kwa kutoicharge sana, ishuke sana mara kwa mara na kuepuka kuchaji kupita kiasi kwa jumla. Ninapanga matumizi yangu vizuri ilikifaakiwe na chaji na ya kutosha siku nzima bila usumbufu.

Kinacho nifanya nicheke ni kitu vidogo vidogo vya kawaida na vya maisha Mizaha ya marafiki mazungumzo ya kuchekesha au mtu anaposema jambo kwa namna ya kiajabu hunifanya nicheke sana pia napenda video au hadithi za kuchekesha Hasa zile za gafla ambazo hukutarajia Wakati mwingine pia hata kukumbuka kumbukumbu nzuri za zamani makosa madogo nilioyafanya au matikio ya shule hufanya ni natabasamu na kucheka Kwa ujumla furaha ya kweli hutoka kwenye ukaribu na watu vicheko vya hatati na hali ya kuwa huru bila kupresha.

Ninakumbuka walimu wangu sana walimu wangu walikuwa wazuri sana wa shule wengine walinifundisha kwa huruma wengine walikuwa wakali lakini wahaki Walinifundisha ni dhamu na bidii walikuwa situ walimu bali pia wakiongoza na kututia moyo Ninapenda sana kukumbuka walimu wangu na ninapopatana nao vijijini Ninawasalimia sana na kuwabuyia hata chai kwa sababu niko kazini sayi Ninapenda sana kumbukumbu hizo na walimu.